Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni laini, inaladha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, kuchemshwa au kuchomwa. Pia ninaipenda kwa kuwa unaweza kuikula na vyakula vingine kama wali, ugali au mboga.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Nimevutiwa na wazo la kujitegemea, kutumia ubunifu wangu, na kutatua matatizo kwa njia ya kibiashara. Kuanzisha biashara, kuna nipa motisha ya kujifunza zaidi kuhusu usimamizi, kupanga mipango, na kuhudumia wateja ili kufikia mafanikio ya mda mrefu.

Sera ya kampuni ninayo iona kuwa muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano na heshima kazini. Sera hii husaidia kuhakikisha wafanyikazi wanaheshimiana, wanawasiliana kwa uwazi na migogoro inatatuliwa kwanjia nzuri. Pia inaweka mazingira salama na yaamani kazini, jambo linalo ongeza tija, ushirikiano na kuridika kwa wafanyikazi.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara. Na tofauti kwa akaunti zangu. Na pia kuwasha uthibishaji wa hatua mbili pale inapowezekana najitahidi kutoshiriki taarifa binafsi ovyo kama namba za siri au taarifa nyeti. Pia naangalia mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii nasasisha programu mara kwa mara na kuwa makini na viungo au jumbe wa kutia shaka. Haya hunisaidia kutumia mtandao kwa usalama zaidi.

Wakati wa migogoro na mtu, kwanza najitahidi kutundia na kusikiliza upande wa muenza angu bila kukatiza. Kisha naeleza maoni yangu kwa heshima na uwazi, ni kiepuka hasira au lawama. Natafuta suluhisho na pamoja kwa mazungumzo, na kama ni lazima, naomba mda kidogo kutafakari kabla ya kuendelea. Lengo langu huwa ni kuelewana na kudumisha mausiano mazuri. Siku shindana kwa mabishano.

Jioni napenda kula chakula chepesi, lakini chenye kushibisha. Kama wali na mboga, ugali na mboga, au wakati mwingine, viazi, na mayai, chakula cha jioni napendelea kiwe na lishe nzuri, ili kinisaidie kupumzika vizuri na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara chache. Hasa pale ninapokuwa na shuguli nyingi au sina muda wa kupika. Hata hivyo, napendelea kukila kwa kiasi na kuchanganya na chakula cha nyumbani kwa sababu ni bora zaidi kiafya.

Ninapo amka asubuhi, kwanza na chukua muda mfupi kutulia na kwanza siku kwa mawazo chanya, kisha naosha uso napiga mswaki na kujitarisha kimwili. Baada ya hapo nakunywa maji ili kuupa mwili nguvu na mara nyingine nafanya mazoezi mepesi au kunyosha mwili. Baadae naangalia ratiba yangu ya siku hiyo ili nijue majukumu niliyo panga kufanya. Nikiwa tayari nakula kifungua kinywa chenye lishe. Mwishowe najianda kuondoka nikiwa na mtazamo mzuri na malengo ya siku hiyo.

Mimi nafua nguo karibu mara moja kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizovaa na aina ya shughuli niliyofanya. Pia nafua nguo zilizo na uchafu mkubwa mara moja ili ziwe safi na tayari kuvaa tena bila haraka.

Kila siku, ninatumia muda wa karibu masaa mbili au tatu mtandaoni kulingana na kazi au burudani. Napenda kutumia muda huo kusoma habari, kwasiliana na marafiki na familia, kufanya kazi au masomo, na pia kwa burudani kama kuangalia video au kusikiliza muziki. Pia najitahidi kutochukua muda mwingi mtandaoni ili niwe na muda wa mapumziko na shughuli za nje.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki. Kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na hisia zangu, mara nyingi napiga chombo cha mziki wakati wa mapumziko au jioni ili kupumzika na kuondoa mawazo. Pia kupiga mziki kunanifundisha uvumilivu, nidhamu, kwani lazima niruke kwa muda wa mazoezi na nijifunze midundo na sauti sahihi.

Kuhusu wasinisho, ninajihisi na sisimuka lakini pia kidogo na wasiwasi, hasa ikiwa nimbele ya watu wengi, hata hivyo, ninajitahidi kujianda vizuri kwa kusoma maandiko, kuanda hoja zangu kwa uazi, na kufanya mazoezi ya kusema kwa sauti. Bada ya kuanza, mara nyingi najikuta ninafurahia na kujuvunia kazi yangu. Kwani, kunatoa nafasi ya kushiriki marifa yangu na kuwasiliana na wengine kwa ufanisi.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na usalama penye mazingira mazuri na watu wenye heshima. Napendelea maeno yenye hewa safi, mandhari ya asili kama miti na yasio na kelele mingi. Mahali pa aina hii hunifanya nijisikie huru, nikiwa na amani ya moyo na kunisaidia kufikiria vizuri na kufanya mambo yangu kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kuimba sana kwa sababu ni njia ya kuonyesha hisia na kujieleza. Kuimba kunanifanya njisikie furaha na kupumzika hasa baada ya siku ndefu au yenye kazi nyingi. Pia kuimba kuna saidia kuboresha upumzi na sauti, kunipatia nidhamu na mara nyingi hunifanya njisikie karibu na wenzangu wakati tunapo shirikiana kwenye nyimbo au mashindano ya mziki. Kwa kweli kuimba ni sehemu ya maisha yangu, inayoongeza furaha na amani ya ndani.

Ndiyo, ni natumia teknoloji ya sauti kila siku kwa sababu ina nisaidia katika mawasiliano na burudani. Kwa mfano napenda kutumia simu, speaker za bluetooth, au kigaanjani, kusikiliza mziki, podcast au mafunzo. Pia teknoloji ya sauti ina nisaidia kurekodi mawazo yangu na kutoa maelezo au ujumbe, na kushiriki sauti na wenzangu kwa uraisi bila kuandika kila kitu.

Mara nyingi, mchana napendelea kula wali na nyama, pamoja na matunda. Wali na nyama huni, hunipa nguvu na kunishibisha. Huku matunda yanapo yanaongeza lishe kutoa vitamini na ladha tamu mwishoni. Mchanganyiko huu unafanya chakula changu cha mchana kuwa nyepesi, chenye lishe na nguvu ya kuendelea na siku.